Katika dishira langu vitu ambayo huwa naviona, hapa, kuna anga ambao naona mawingu, pia naona kuna nguzo za umeme, pia naona watoto wanapita, naona ndege wakiruka, kuna barabara pia ambayo kuna magari na bodaboda zinapita ambazo ni pikipiki. Pia kuna majirani zangu ambazo kuna nyumba zimenizunguka. Na kitu ambacho kimebadilika nje kutokana na msimu hasa hivi kidogo jua limepoa. Sio kama zamani ambapo kulikuwa kuna jua kali. Pia naona mijusi mingi kwa sababu ardhi imeingia mvua kwa hiyo joto linawasababisha wale viumbe kutoka nje. Kwa hivo vitu ambavyo tunaviona na katika msimu naona watu huku watu wanaanza kupandapanda kwa sababu ya mvua nyingi. Ndiyo na nikitazama nje najisikia vizuri kwa sababu nabadirisha mazingira akili yangu inatulia.

Hapana, mimi situmii miwani. Kwa hiyo, mimi sivai miwani. Ni machiangu ya kofuzuri na uwono mzuri kwa hiyo situmii miwani. Labda kama miwani ya kusomea, huwa natumia. Au miwani kwa ajili ya jua, pia natumia. Au tu kwa ajili ya urembo, huwa natumia miwani ya hivyo.

Napendelea kuenda madukani mara nyingi mwishoni mwa wiki ambapo nitanunua vitu vyangu navyo viitaji kwa wiki nzima. Kwa sababu hapa katikati ya wiki huwanga niko busy na pia napenda kuenda madukani kipindi ambacho inakaribia sikuku ambapo kuna kuwa kuna vitu vingi vipia vimeletwa kwa hiyo pale huwaga napenda kuenda kunuwa vitu.

Ndiyo nimewahi funua matikiti katika Tukio na yalikuwa ni mazuri zaidi. Mara nyingi nimenunua kwenye minada hii ambapo wanauza vitu vingi. Kwa huko kuna matunda ya hayo matikiti ni kaenda ni kanunua muda wa matikiti na yalikuwa mazuri. Kwa sababu yalikuwa ndio yametoka shambani, testi yake ilikuwa ni nzuri, yana radhaa nzuri, yana maji.

Ndio nimewai kuona bahari mara nyingi tuu ambapo huwaga tulikuwa kipindi na soma tulikuako tuna kawaida kwenda ufukweni kila siku ya ijumaa jioni kwahiyo ni meona bahari mara nyingi na ni meongelea japo siyo sana siwezi kuongelea lakini nimeshudia bahari.

Mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa mpira wa miguu na napenda mchezo huu kwa sababu ni mchezo wa vijana na pia ni mchezo wa ambao duniani kote wanafuatiliwa zaidi. Na huu mchezo na upenda mchezo wa mpira wa migu kwa sababu mimi mwenyewe ni na upenda na ni mshabiki. Na mchezo ambao nilifurahia zaidi ni kati ya simba na yanga. Ambapo yanga tuliendelea kutoa ubingwa mara nyingine. Ni kitu ambacho nilifurahi sana. Na siku ambayo kuna kuwa kuna mechi kama hizo watu wanajia wengi na unapata kuburudika, unapoteza mawazo. Kwa hiyo ni mchezo ambao ni unafurahisha na unapendeza na watu wengi wanaushabiki wengi sana. Kwa hiyo huo ndo mchezo ambao mimi naupenda zaidi.

Lugha ambao napenda kujifunza zaidi. Kwanza kingeereza, na amani kujua kama, siya ni na tamani kujua kingereza zaidi, na pia na tamani kujifunza lugha ya kijilumani, kifaransa, kituruki, pamoja na kiarabu. Izo ndo lugha ambazo na tamani kujifunza.

Waanyakazi wenzangu, huwa tunawasiliana vizuri na tunawasiliana kwa taarifa sahihi na kwa maelewano mazuri na kwa nidhamu na heshima. Lakini, kwa tunawasiliana kupitia tuna magrupu ya kwenye mitandao ya kijamii mfano wasapu, Tuna grupu letu ambalo tuna tunajadili mambo ya kikazi zaidi na pia na mambo ya kijamii yanayotuhusu sisi kama wafanya kazi mfano kukiwa kuna mgonjwa anaumwa tunafanyeje Pakiwa kuna misiba tunafanyeje na pia pakiwa na sherehe huwa tunafanyeje Kwahiyo hapa ndio tunawasiliana namna hiyo na pia tunawasiliana kwa njia ya kupigiana simu Tuna vikao vya kazini na vikao vya kufanya tasmini ya tumefanya nini huu mwaka mzima au nusu mwaka ili kufikia lengo la tastisi yetu.

Simu ambayo ninayoipenda chumba ni kwangu ni napenda chumba changu mwenye cha kulala Kwa sababu ni sehemu ambayo ni napata utulivu, napata kupumzika na pia naifadhi vitu vyangu So ni chumba ambacho nakipenda kwa sababu pia kina madirisha makubwa, nimekipamba vizuri chumba changu hichi na pia chumba changu nakipenda kwa sababu ni naweza nikakaa mwenyewe bila kuwa na usumbufu wa mtu yote ndo maana nakipenda. Na pia chumba kingine ambacho nakipenda ni jiko. Kwa sababu mimi ni napenda kupika, ni napenda kula vizuri. Kwa yu jiko ni nisema ambao ni mempaeka vizuri, papo pasafi, na pana panapendeza na panavutia.

Kwa sisi waafrika tuna utamaduni wa kusema kwamba mteja ni mfalme. Kwa hiyo kama mteja ni mfalme, unatakiwa kumsikiliza kwa umakini na kwa utulivu na kwa nidhamu. Ili, leo hii akienda kusema kwa mtu mwingine kwamba pale nimehudumiwa vizuri manaake ananiletea wateja wengine. Asiondoke pale akiwa amekasirika, awe amepata huduma vizuri. Kwa hiyo yeye ndio nitamtumia kama balozi. Kwa hiyo ninahakikisha kwamba mteja wangu namhudumia vizuri kwa wakati, kwa usikivu na unyenyekevu.

Huwa naoga mara mbili kwa siku. Kabla sijaanza siku yangu, huwa na na na nikiamka asubuhi, naenda bafuni, na na swaki, nikimaliza kuswaki, ndiyo na koga. Ni ndio nitoke niende mishe zangu. Alafu na wakati wa kurudi pia nikisha maliza kazi zangu, ninakoga ili kulala.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri kwanza ni mtulivu, alafu pia la pili mawasiliano mazuri kati ya wafanyakazi na wafanyakazi, na pia mawasiliano mazuri kati ya bosi na wafanyakazi. Alafu pia na kutocheleweshewa mishahara, pia inatengineza mazingira ya kazi na kuwa mazuri.

Muziki ambao naisikiliza ni wa sasa hivi mara nyingi ni mziki wa amapiano ambao wasili yake unatoka nchini South Afrika Kwa hiyo sasa hivi kwa barani Afrika naona uo mziki ndo umeshika kasi kwa hiyo ni mziki ambao unapendwa sana na vijana na watu wa aina tofautofauti.

Ndiyo napenda ku jaribu teknolojia mpya. Na teknolojia mpya ambayo natamani kuijaribu zaidi imekuwa nikishuhudia kwamba kuna upimaji wa ngozi kwa kutumia teknolojia. Na upimiaji pia kuna upimaji wa nywele kwa kutumia teknolojia. Kwa hizo ndo teknolojia ambazo natamani saa ivi ni ngezi jaribu.

Kwa mimi, jamii yangu naisaidia kwenye mambo mbali mbali. Mfano, na unapenda kushiriki taarifa za mfano kazi, na vijana wezangu, na marafiki zangu, na watu ambao wanizunguka. Napenda kushiriki nao, fursa kama izo. Nikisikia fursa na unganika nao.

Niliamka leo saa kuminamoja asubuhi, niliamka kwanza nika mshukuru mungu kwa kunipa siku nyingine, na kitu cha kwanza nilichokifanya, nimeenda nika piga mswaki, nikaoga, nilifo maliza hapo, nika nyoosha nguo za mume wangu kwenda kazini, na pia nikapika chai, nikatayarisha chai, tukajumuika pamoja, tukabadisha na mawazo. Akaenda kazini lakini mimi leo sikuenda kazini kwa sababu niko likizo. Na nilijisikia furaha zaidi kwa sababu niliweza kukaa tuka na wanafamilia wenzangu, Tuka ongea mawili matatu kitu ambacho ni kiwenda kazini ni natakiwa niondoke asubuhi Yani ineza ni tusikutane mpaka usiku.

Mwezi ambao naupenda zaidi kwenye mwaka ni mwezi wa saba kwa sababu ni mwezi ambao ni mezaliwa. Kwa hiyo ni mwezi ambao huwaga nasherekea, sherehe yangu ya kuzaliwa. Na pia mwezi mwingine ambao naupenda ni mwezi wa kumi na mbili. Kwa sababu mwezi huu ambao tunakweko watu wengi, tuko nyumbani, tuko likizo, watoto wako likizo, kwahiyo ni siku ambayo tunajumuika kama familia, tunapata kutumia muda mwingi zaidi tukiwa pamoja.

Napenda kucheza na watoto, ni kweli napenda kucheza na watoto Kwa sababu mimi najikuta napenda nawapenda kwa sababu watoto wanafurahisha, wana vituko Kuna wengine ambao ndo wanaaza kuongea, kwa hiyo hawajui kuongea Wanavyotamuka yale maneno yanafurahisha Kwa hiyo napenda kutumia muda mwingine nikiwa na watoto.

Sehemu ya kihistoria ambao ningipendelea kutembea au kutembelea ni mkua wa tanga ambapo kuna kuna mapango ya amboni, mapango ya zamani. Kwao mimi nilikuwa nataka niende ni kaone na nijue historia yake keundani. Na pia kuna msitu unaitua magoroto ambapo uko kwenye uko uko milimani. Kwawe natamani kujua ule msitu unakitu gani, kuna vivutio gani.

Kiukweli kabisa mimi napenda kula nyumbani. Nyumbani ndio sehemu ambayo mimi napenda kwa sababu ninatayarisha chakula mwenyewe Kuanzia vitu ambavyo havijapikwa ambapo mbalikafi natoa sokoni mwenyewe kwa hivyo Nina uhakika nachagua bidhaa nzuri mpaka nafika nyumbani natayarisha na napika mwenyewe.

Mimi napenda mchezo wa riadha, napenda kukimbia, japo sina mazoezi lakini huo mchezo wa kukimbia ninaupenda Kwa sababu unakuimarisha inakufanya wewe uwe mkakamavu Namkumbuka aliyewai kukucheza na nilifurahia sana ni felix simbo ni simbu ambaye alikuwa ni mshindi mwaka jana elfu mbili ishirini na nne alienda kucheza kufanya mashindano ya riadha Paris Kwa hiyo huyo ndo mtu ambaye nampenda na pia kuna Philbert Bai ni watu maarufu zaidi ambao walifanya mchezo wa riadha na wakashinda na najisikia furaha sana kuwaona kwamba waafrika wenzangu wameenda kucheza mchezo ya olimpiki na wameshinda hilo pia linanipa funzo kubwa katika maisha. Ukiangalia historia yao hawa watu ni kwamba walianza chini, walipenda, walipata sapoti kutoka kwa familia. Kwa hiyo kumbe hata ndoto yako leo, wazo lako unaloliwaza leo, linaweza likaja, likafanya maajabu, uko mbeleni. Sio lazima leo, ata baadae.

Ndiyo mimi napenda kusoma maoni kwenye mitandao ili nione kwamba watu wengine wanawaza nini kuhusiana na jambo fulani au mada fulani. Kwa hiyo huwa napendelea kusoma pia mitazamo ya watu wengine wana wana maoni gani juu ya taarifa fulani au mada fulani.

Jinsi navyo shughulikia muda kazini ni kwamba na jitaidi kufanya kazi zangu kwa wakati ili niweze kumaliza kwa wakati na wai kazini ili nisitoke nje ya muda ndo kitu ambacho nacho kifanya na kizingatia sana kuwai.

Iko kubwa ambalo niliokuwa nalo, kutokana na kazi yangu, aula muda mrefu, ni kupata ujuzi zaidi na kujifunza vitu vingine. Ambavyo vitanisaidia huko mbeleni. Hata kama nikisema siku moja nimeamua kufungua kampuni yangu, basi itanisaidia.

Kwa kusema kwamba yoga mimi sijawahi kufanya, nasikia tu lakini sijawai jaribu na sijui inafanyweje. Na sidhani kama ni kitu ambacho nakipendelea. Kwa maana sijafanya mpaka leo na sijatafuta habari zake mpaka leo.

Mimi napenda nyama ya mbuzi ya kuchoma, unaeza ukala na ugali au na chochote na pia napenda nyama ya kuku ambapo na penda supu ya kuku Pia napenda nyama ya ng'ombe nikinywa supu au nikila ya kuchoma.

Hadithi napenda. Napenda hizo hadithi za ajabu ili nijue tarifa nyingi. Yaani natamani kujua vitu vingi. Kwa hiyo napenda kusikiliza zaidi. Kwa hiyo hadithi kama za namna hiyo hua pia nazipenda. Ili nisikie ujumbe wake uni ni kitu gani. Umebeba ujumbe gani.

Mafanikio yangu ya binafsi, ninayothamini kazini, ni pamoja na kukuza uelewa wangu, na pia kupata network, yaani kufahamiana na watu mbali mbali, na pia nimeweza kujikimu mwenyewe, kama mwanamke, kama, yaani kujikimu mahitaji yangu muhimu, naweza kujikimu.

Kuna muda najihisi vizuri na kuna muda najihisi sio vizuri sana kwa sababu najihisi vizuri kama nikifikia lengo ambalo limewekwa na nimefanya kazi yangu kwa wakati. Lakini najisikia sio vizuri kama nitakuwa nimeshindwa kufikia lengo langu la kazi na nimepitisha muda.

Kiukweli mimi sijawai kwenda kwenye tamasha la mziki kwa sababu sipendi makelele. Yaani mziki ile kwa mfano wasanii, si kuna kuwa kuna mkusanyiko wa watu wengi. Lakini kwenye tamasha la mziki la sanaa, la kitamaduni nishawai kwenda.

Mimi kiukweli ni mtu wa kuamka, mapema, asubui sana, saa kumi na moja najitahidi mpaka muda huo niwe nishaamka. Kwa hiyo napendelea kulala mapema hili niwai kuamka mapema hili nianze ratiba yangu mapema na kama nina kazi ili nimalize kwa wakati.

Ili kufanya, na kujiandaa nafanya nini kwa ajili ya kujiandaa kwa haja ya mkutano? Huwa napenda kwanza kujua kwenye huo mkutano unahusu nini na kitu gani naenda kukisema na ninavaa aje kwa siku hiyo na kujua ratiba yake inanzia saangapi paka saangapi.

Kitu ambacho napenda katika shirika langu ni kwa jinsi ambavo tuna tunawagusa jamii moja kwa moja. Au tunapata yani tunapata kushirikiana na jamii kwa ukaribu. Ndo kitu ambacho nakipenda kwa sababu napenda kufanya kazi sehemu ambayo kuna mchanganyiko wa watu, a na pia napenda tunavoshirikiana, a na penda pia mau maosiano yetu. Kati ya wafanya kazi na na mabosi zetu.

Mimi napenda kunywa maziwa. Napenda sana kwa sababu nilikuwa zamani siyapendi kwa sababu nahisi nilikuwa napata maziwa ambayo siyo mazuri. Lakini kwa sasa ninapoishi kuna wakulima ambao wanavuna maziwa kila siku. Kwa hiyo nimetokea kuyapenda zaidi maziwa. Kwa hiyo ninakunywa karibia kila siku au nikikosa wiki hii wiki ijayo lazima nitakunywa.

Mimi nategemea na hiyo siku, lakini napendelea zaidi chakula ambacho hakina mafuta, ambapo unafanya kuchemsha, labda supu, unaezachemsha labda na ndizi, nikachanganya, nikachanganya na mboga mboga, napendelea sana. Na kula hivyo napendelea kula asubuhi au jioni.

Binafsi sipendelei kucheza ngoma kwa sababu sijiui kucheza Lakini nafurai zaidi nikiona nikitazama watu wanacheza ngoma Wanafurai sana kwa hiyo napenda kutazama kuliko kucheza Kwa hiyo lakini ni mchezo mzuri na watu wanapendeza wakiucheza.

Kampuni ya ambayo naiaminia ya teknolojia ni meta. Kwa sababu zamani tulikuwa hatuna WhatsApp lakini sasa hivi tunazo na pia wanaile wanaita end-to-end encryption. Kwa hiyo hile ni teknolojia ambayo inaenda usalama wa tarifa za mtegia wao. So ni teknolojia ambayo naikubali zaidi.

Mwalimu ambaye ninamkumbuka, namkumbuka mwalimu wangu wa shule wa shule ya msingi, ambaye ilikuwa atufundisha historia. Mwalimu wangu yule alikuwa ni kipofu, lakini ajabu alikuwa anatufundisha na tulikuwa tunaelewa sana. Lakini njia ambayo ilikuwa anatufundisha ni anatusimulia. Kuwa hiyo sisi alikuwa na mashine yake ya kutaipu ambayo ni inamsaidia ye kutuandalia material alafu akija pale anatusomea.